Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi huwa nafanya kazi vizuri na nafanya kazi ambayo wateja wanaifurahia. Ili nao waweze kuambia wateja wengine kuhusu kazi mzuri, ndio uzalishaji nao wangu uongezeke.

Mimi haswa huwa napenda kushiriki ama kuimba muziki aina ya pop. Na muimbaji ambaye mimi nampenda zaidi anaitwa Chris Brown namsikiza masaa yoyote na huwa nasikia vizuri nikisikia wimbo wake.

Ili kuiweka afya nzuri na kuhakikisha mwili wangu una afya nzuri mimi kwa kawaida huwa na naenda kwenye mahala pa kuinua vifa kama vile mawe ili mwili wangu uwe katika shepu mzuri.

Mimi nikiwa nje ya nyumbani kwangu napenda kula aswa kwenye hoteli ambapo napenda kukila chakula kama vile kuko au nyama ndiyo napenda kula kwenye hoteli nje ya nyumba.

Kwenye ukuta wa chumba, mimi napenda rangi aina ya rangi mweupe, pepepe. Maana rangi hii inafanya ukuta ukae msafi na mwenye kuvutia kabisa.

Mimi sijawahi kufanya yoga kwenye maisha yangu yote. Lakini ni mchezo ambao nasikia ni mzuri sana. Na ningependa kufanya wakati mmoja kwenye maisha yangu yajayo.

Mimi kinywaji baridi ambacho ninakipenda ni kinywaji aina ya soda ama sharubati. Maana soda inafanya nisikie vizuri mwilini ninapukunywa haswa wakati kuna jua.

Mimi haswa ninapohitaji msaada kazini huwa na nauliza mtu ambaye anaumaarifa kuhusu kitu ambacho nahitaji kujua. Kwa hivo nikiuliza napata msaada wa kutosha.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni kifaa cha rununu. Maana natumia rununu kila siku ya wiki kila muda kwa hivo siwezi ishi pasipo rununu.

Mimi huwa napenda chakula chenye ladha tamu. Chakula ambacho kimepikwa na kikapikika ambacho kina utamu mzuri wa kutonesha mate. Chakula kinachofanya niskie kula zaidi na zaidi.

Hili kushirikiana na timu lazima kwanza maoni ya kila mmoja wetu kwenye timu yasikizwe na yasikizwe vizuri hili yajadiliwe hili kuwe na ushirikiano kwenye timu.

La hasha, mimi huwa sivai miwani. Maana macho yangu hayana shida yoyote ile ambayo inahitaji uwepo ama mimi kuwa na miwani. Kwa hivyo mimi sivai miwani.

Mimi kwa kawaida napenda kuenda kutembea na familia yangu, haswa kutembea kuona wanyama pori kwenye mbuga la wanyama na pia tunapenda kuenda mahali pa kuogelea na familia yangu.

Maendeleo ambayo mimi napenda kuona kwenye jamii kwanza ni maendeleo ambayo naona kila mtu ama kila mtoto mdogo ameweza kusoma vizuri na akaimarika kimaisha. Hiyo ndilo maendeleo napenda kuona kwenye jamii.

Mimi huwa sipendi kuvaa vipuli hata kidogo. Maana vipuli nivya kuvaliwa hasa na vijana wadogo wadogo. Kwa hivyo mimi sipendi kuvaa vipuli.

Ndiyo, mimi nimewahi kulima, hasa pale nyumbani mbapo hua nalima mimea tofauti tofauti, kama vile maharagwe, mahindi, na pia majani chai na kahawa pia.

Ndiyo, mimi nimewahi kulima. Maana mimi nalima mimea kadhaa kama vile mimea kama mahindi, maharagwe, majani na pia nalima kahawa. Kwa hivo nimewahi kulima.

Mimi ningependa kujifunza michezo mpya ambayo unaitwa mchezo wa yoga. Mchezo ambao mimi natamani kujua. Kwa hivyo nikipata nafasi nitaweza kujifunza mchezo huu wa yoga.

Kila asubuhi mimi ninapoamka kwanza napiga dua ama naomba huwa na mshukuru mwenyezi Mungu kwa kunionyesha siku nyingine alafu tena napiga mazoezi kwa muda wa saa moja alafu ndiposa naweza kwanza siku yangu.

Mimi kwa kawaida huwa sipendi kucheza michezo ya video. Maana ya kuwa naona michezo ya video huchezwa na watu wa rika ambayo ni ndogo ambayo ni rika ya watoto. Kwa hivyo mimi sipendelei kucheza michezo ya video.

Mimi huweza kutumia simu yangu haswaa karibu kila siku. Kila siku pia natumia programu ambani ya WhatsApp sana sana. Simu yangu ya kwanza ilikuwa aina ya Tekno. Simu usaidia kuwasiliana na watu mbali mbali. Na nahisi simu inafaa kuzimwa wakati wa siku mtu anapolala.